Sikukuu mimi husherekea kwa njia nyingi, na kwa sana mimi hupenda kusherehekea na marafiki, na watu wa familia yangu, na watu tunao fanya kazi na wao. Huwa, tunasherehekea kwa kupika chakula kitamu, napenda sana kupika chakula cha pilau, biryani, nyama ya mbuzi, nyama ya kuku, na vile vile tunakunywa vinywaji vizuri, kama vile soda, juisi baridi, na hata wakati mwingine kuna wine. Napenda sana siku ya siku. Tengeze hema uko nje na tuweke ngoma. Tunaweza kuchukua zile speaker ambazo zinasauti kubwa na tunaweza kuweka nyimbo tunazo zipenda. Tunacheza zile ngoma na pia tunafurahia wakati tunazisikia. Napenda sana wakati washerehe, tufanye mambo ya kucheza michezo tunayoipenda. Kuna michezo mingi ambayo tunacheza kama familia na kama marafiki. Michezo ya kujiburudisha, ya kutuleta pamoja, ya ucheshi, na pia ata ya kuelimisha. Pia watoto wanapokutana, manake tunapokutana sote watoto wetu pia wanakua hapo. Napenda wafurahie kwa kucheza michezo wanayoipenda kama watoto. Na pia tunawanunulia vile vyakula za haraka haraka kama vile snacks ama chakula kitoto kitoto. Ili wafurahie na wapende zile sikuku. Sikuku iliyoisha ya mwaka uliopita pya December 25 Christmasi tuliweza kufurahikia mimi na familia yangu, tuliweza kuenda nje mahali ambapo tulialikwa na marafiki zangu. Tukafurahikia na tukapenda sana kwa sababu ilikuwa ni mahali Hatuja paenda tena, hatuja pazoea na ile mara ya kwanza kuwa mahali pageni Inafurahia sana, inapendeza sana hata kwa familia na kuleta pamoja familia yote na hata wale wageni tulio kutana na wao Napenda pia kuenda nje ya nchi ama nje ya mahali ninapoishi wakati wa sikukuu ili kuenda kuona mandhari mapya na pia kufuraia kuwa katika nchi ingine mahali pageni na ile sikukuu ina bamba zaidi.

Ili kuzuia kupoteza muda pale kazini, jambo la kwanza nalo lifanya ni kugawa ule muda wangu kulinganisha na ile kazi inafaa kufanywa. Kuna kazi ya dharura ambayo inafaa uifanye kwa haraka na kuna kazi ingine ambayo hata ikichelewa kufanywa haitaadhiri jambo lolote. Hilo ndilo nalo lifanya kwanza, ninafanya yale mambo ambayo yanahitaji kufanywa kwa haraka na kwa dharura ili kuzuia kuharibu mambo. Pia nagawa kazi na gawia watu wengine na wapa watu kila mtu kazi yake ambayo anafaa aifanye kwa muda unaostahili. Mtu asiji akachelewa kufanya kazi yake na pia kazi isiwe inaendea mtu moja kazi nyingi na wengine kule hawana kazi za kufanya. Jambo lingine pia huwa ninaangalia ni wapi kuna upungufu wa watu wa kufanya ile kazi. Kwa mfano, kunaweza kuwa kuna watu wengi wanahitaji kuhudumiwa upande moja na kuna wahudumu kidogo. Lakini ukienda mahali kwingine kuna wahudumu wengi, lakini watu wakuhudumiwa ni kidogo. Kwa hivyo, nitaweza kugawanya wale watu ni wapatie kazi kule ambao kuna hitajika ili tu okoe muda. Hakuna kupoteza muda kazini. Iwapo umepewa dakika kumi za kuenda mapumuzikoni kama ni wakatu wakupumzika. Inafaa uchukua ule muna kama dakika kumi. Usipitishe zikawa dakika ishirini ili kuzuia kuharibu muda baada ye. Pia ni vizuri sana mtu ajieleze. Iwapo kuna jambo la dharula limekutokea na unafaa kupewa wakati uondoke. Ni vizuri ujieleze mapema. Ndio tuweze kupangana ili wengine wanao baki waweze kujua vile kazi yako itafanyika. Hayo ndiyo mambo baadhi ya yale na shughulikia ama nafanya ili kuokoa muda kazini.

Mimi napenda kununua nguo zaidi. Mimi ni mtu ambaye napenda kuvaa vizuri, nguo nzuri. Na ninapoona nguo nzuri huwa ni na ile kutojizuia kuinunua ili niweze kuvaa nipendeze. Kama hivi majuzi, sijakaa sana nimenunua nguo. Nguo ambazo ni nzuri kwangu nimeziona zinarangi nzuri za kupendeza. Rangi za majano, rangi za kijani kibichi, rangi za samawati, hizo ndo nguo nazo zipenda. Ni nguo ambazo ni nzuri, zafunika mpaka chini, niza kuvaa wakati wajua, wakati kuna kiangazi ama wakati kuna joto, maanake pahali ninapoishi ni mahali pa njoto. Kwa hivo, hizo nguo nikiziona, huwa napendelea sana na zinunua ili najistiri nazo. Nimeambiwa wakati kadhaa nisinunue manguo maanake wakati mwingine ninakuwa na ile kununua zaidi ya vile inavyofaa. Lakini huwa naona ni vizuri maanake wakati mwingine naweza kuwa sina zile pesa za kununua. Lakini wakati niko nazo nilinunua nguo za kutosha. Kwa hivo itakuwa tu ni vizuri. Kwamba haitaadhiri wakati sina pesa nitakuwa nilishanunua na niko nazo za kuvaa. Napenda pia kuwa nunulia watoto wangu, nguo, na hata mzee wangu, kumnunulia mashati mazuri ya kuenda kazini, na hata vile vile viatu, ndio, akiwa huko nje, anapendeza. Anakuwa ni mtu ambaya anaonekana na muonekano mzuri, na anapendeza kwa macho ya watu. Zaidi pia, napenda kununua marembesho ama zile vipuli, neklesi, ama hata saa za kuvalia pamoja na zile nguo. Nikivaa nguo inapelekana na kipuli chake ama na nini ya shingo yake ama na zile za miguuni na zile shanga za miguuni, shanga za mikono huwa napenda sana kununua pia zile.

Kama kuna timu ya mbali, ambayo tunafaa tufanye kazi na wao, huwa kuna njia ambazo tunatumia ili kufanya kazi na wao. Mwanzo, kuna mawasiliano ya njia za mitandao, ambayo kwanza ni simu na kuna zile pia mikutano ambazo tunazifanya hewani, kutumia mitandao, ambapo huwa tunaingia na tunaweza kuongea na kujadiliana jinsi ya kuendeleza ile kazi. Inabidi kila mmoja wetu awe hapatikani katika hizo mikutano za mitandaoni na pia tunaweza kuziweka zikiwa video si kwa kuongea peke yake ila hali pia na kuonana ili kujua kali ya kila mmoja vile ilivo na pia kuelezana vizuri vile tutakavyoendelea na ile kazi. Huwa tunaweka mawasiliano yakiwa wazi. Iwapo ni simu inakuwa ni lazima kila mtu awe apatikane ili tuweze kuongelea na kupanga yale mambo tunayofaa kupanga. Inasaidia sana kuwa na timu mbalimbali kwa sababu wakati mwingine kazi inafaa kuwa kwa area nyingine ama pahali pengine na kila mtu hawezi kuwa kila mahali kila wakati. Kwa hivo hizo timu zikiwa mbalimbali hivo, tunaelimishana, tunaambiana, jinsi tunavyoweza kuboresha ile kazi yetu na kufanya iwe nzuri zaidi na ivutie zaidi. Pia mara moja moja, tunaweza kukutana, tunaweka mahali pamoja, tunakutana sisi wote, timu zote za mbali zinaweza kuwa mahali pamoja. Ili kufanya ile kukuzaji ama team building, kukuzana, kuonyeshana ni vipi tunaweza kuongeza maarifa katika kuwa katika zile timu zetu na pia jinsi tunavyoweza kuboresha kazi yetu.

Mimi huhifadhi pesa kwa njia nyingi, njia ya kwanza ambayo na hifadhi pesa nayo ni kuziweka kwa banki ambayo inazalisha pesa. Huwa naweka kwa ile inayo hitwa money market fund ambapo ni mahali ni meweka pesa zangu za kuhifadhi pesa lakini zile pesa bado zina nizalia pesa zingine ama mapato kwa kila mwezi na ata kwa kila mwaka. Hapo nikiweka pesa huwa na fill kwamba zikosawa na zina vila zinaendelea kuzana zingine kwa sababu kila mwezi kama ni meka elfu moja inanizalia shilingi kumi. Kama ni elfu kumi zinanizalia shilingi mia moja huwa inanisaidia sana zile pesa zinaniondokea kwa mikono na pia ninajua kwamba zinazaana hazika tu palebure. Nja nyingine nayo weza kuhifadi pesa nayo ni kuhusu kuweka chama. Kuna chama ambazo ni konazo, tunaziita table banking ama tunapeleka pesa za kuhifadi kila mwezi. Kila mwezi kuna tuango cha pesa inacho faa kueka pale. Ambazo ni pesa bado ambazo naweza kuzichukua kama njia ya mkopo. Lakini nisipo kuwa na haja mkopo zile pesa zinaziacha pale na mwisho wa muaka naweza kurudishua pesa zangu zenye ni meweza kuhifadhi. Njia nzuru ambayo inasaidia kupata pesa kuharaka kwa sababu wakati mwingine unahitaji pesa za daruda lakini hauna pesa lakini kwa sababu umeweza kuweka pesa za kopale na kuhifadhi wale wanachama wengine pesa zao zita kusaidia uchukua kama mkopo japo utarudisha zikiwa na kuzahana Lakini mwisho wa mwaka zile pesa utapewa, zitakuwa ziku zako za zenye uliweka na zenye pia zimeza kuzahana na hile njia yaku wale watu wa mekopa. Njia nyingine ambao unaweza kuifadi pesa nayo, nikununua vitu ambavo vinaongeza value ama zinaongezeka miaka inapoenda. Kuna shamba ama ploti ambazo ni menunua na ni mizunua kwa pesa kidogo lakini miaka inavyo songa zinazidi kuzana na kuwa na pesa nyingi zaidi. Kwa hivo miaka ijao ni kitaka kuziuza ni taziuza si kwa kile kiwango nilicho nunua lakini kwa kiwango chaju zaidi na hio itakuwa ninjia moja ya kuzalisha pesa na huu kupia ni mehifadhi pesa zangu kwa hizo ploti za shamba.

Chakula nachokipenda kukila jioni ni mchele ama wali. Huu wali huwa naupika na njia katha napenda kuhula wali kwa sababu huwa nahisi kwamba ni chakula ambacho si kizito sana lakini pia ni chakula ambacho kinashibisha. Pia sima naipenda wakati wa jioni kwa sababu pia sima ni chakula ambacho kinapatikana kwa urahisi na ni rahisi pia kwa kuandaa na kupika. Kwa hivyo jinsi navyo penda kupika mchele kwanza, mchele huwa naupika na ile kachumbari, ama naipika na mboga, ama naiweza kuikaranga ile mchele pamoja na nyama kwa pamoja. Hiyo chakula huwa ni nzuri, ni tamu, na ni rahisi kwa kuanda, pia familia yangu wanaipenda. Vile vile ikija ni sima ama ugali, hua pia naipika ile ugali kando, alafu naipikia mboga ambao ni tamu, yaeza kuwa ni nyama, ama yaeza kuwa ni mboga za majani, ama pia yaeza kuwa ni maziwa, na tunaweza kuikula nayo, ni chakula ambacho ni rahisi kukiandaa, na pia ni kitamu, na watoto wanakipenda, na haswa hata familia yangu wote wanakipenda kile chakula. Chakula cha sima ni chakula mbacho ni rahisi sana kukipata hapa ambapo tunaishi na familia nyingi hukitumia kile chakula na ukienda kwa nyumba nyingi jioni uwa tunapika kile chakula na watu wanakifurahia.

Shughuli yangu ninayoipenda ni kuenda kufanya ununuzi ama kununua vitu. Mimi napenda sana kuenda kwa soko na pia kuenda katika maduka makubwa makubwa ya kuuza vitu na kuenda kuangalia vitu vya kununua. Ninaweza kutoka hapa nyumbani na pesa zangu na niende sokoni, niende nikitafuta vitu, viwe ni vya nyumbani. Pengine ni vitu vya mimi kutumia, pengine iwe ni mafuta pengine iwe ni vitu vya jikoni ama vitu hata vya sebuleni ama hata nguo vitu vingine kama vile simu mapambo napenda sana kuenda kuzinunua na kuenda kuziangalia hata wakati mwingine hauna pesa lakini ile kuzunguka na kuziangalia huwa inanipendeza na kunifurahisha macho na hata ninakuwa na mawazo ya siku nitakayo kuwa na pesa Nitanunua kitu kipi na nitawacha kitu kipi. Shughuli nyingine nayoipenda ni kutembelea marafiki zangu. Huwa tunatembeleana marafiki zangu wa dhati. Wanakuja kwangu na mimi naenda kwao. Wakati mwingine tunakutana katika hotelini. Ama mahali ya ambapo tunapenda. Na tunaweza kuwa na yale mazungumzo ya kirafiki, kucheka, kufurahia. Na hata pia kujengana katika haya maisha. Kupeana mawaidha. Na hata pia kuongea kuhusu familia zetu, hizo ndizo shughuli ninazozipenda.

Malengo ninayo kwa kazi yangu, ningetaka kuipanua hii kazi yangu, na iwe kazi kubwa, na hata niwe na vitengo vingine, nje ya hii mji ambao naishi, mombasa niwe na duka lingine huko Nairobi, na hata duka lingine maeneo ya nakuru. Kazi ninayoifanya kwa sasa ni ya uzaji wa nguo, ninauza mali mali, za nguo na hata vitu vitu tu za kuvalia kama vile viatu, nguo, kaptura vitu kama hivo. Malengo mengine niko nayo ni kwamba hii biashara yangu iwe kubwa kiwango cha niweze kuwa naleta vitu kutoka nchi ya inje. Kwa sasa nanunua tu kwa watu ambao wanauza hapa mjini, lakini kwa muda ujao nina malengo ya kupanua kwamba mimi mwenyewe niwe naleta mizigo kutoka nchi za nje ili kupanua hii biashara yangu na ili pia niweze kuuza na bei ambayo ina faida zaidi. Nina malengo ya kuajiri watu wengi, ili nifaidi pia familia zingine na pia nipanue kwamba biashara yangu, iwe inajulikana hata katika maeneo zingine, si hapa tu ambapo ninapopaishi. Duka langu kwa saa hizi ni lidogo, lakini nina malengo ya kuli panua hili duka, liwe likubwa na niweze kuajiri watu wengine na pia niweze kuongeza vitu vingine. Si zile vitu ninazo uza tu kwa sasa, niongeze vitu vingine vya kuuza na vitu vingine ambavyo siziuzi kwa sahii lakini zinauliziwa katika ile duka, niweze kuwa nazo.

Sherehe ninayoipenda ni sherehe ya krisimasi na pia ya mwaka mpya. Hizi ni sherehe ambazo. Nilianza kusherehekea tangu nikiwa mdogo. Zimekuja ni kizisherekea tangu mpaka sasa wakati mimi ni mtu mzima. Sherehe ambazo tunaweza kukutana na familia. Tunaweza kupanga na kuongea na pia kufurahikia katika mazungumzo na michezo mingi. Pia tunaweza kupika chakula kizuri na tunaweza pia kufurahia na vinywaji na hata kusikiza ngoma ambazo tunazipenda. Lakini sherehe pia ni muda ambao tunapata wakupumzika, pasipo kuenda kazi na hata pasipo kufanya shughuli zeingine ila tu shughuli za kufurahia. Hizi sherehe kama za mwaka uliopita, tuliweza kukutana mahali pamoja kama familia. Tukakutana kwa ndugu yangu, tukaweza kufanya ila sherehe na kila mtu akafurahia. Kila mtu anakuja na kila licho nacho, kama ni pesa, wengine mbuzi, wengine soda, wengine vinywaji vingine, wengine wanakuja na matunda. Na kila mtu akikuja vile kama familia, tunakua na raha na kunakua na kule kutangamana na njia kufurahiia. Hadi watoto pia hufurahia katika hii sherehe. Na ndio maana niinapenda, manaake watoto wangu wananiuliza kila wakati, tupeleke katika sherehe, tuenda sherehe. Lakini katika hizi sherehe inakuwa tu ni, njia rahisi. Manake kila mtu yuko katika hile hamu ya kufurahia na kusherehekea. Kwa hivo si lazima ushinde uliambia watu wengine tuende sherehe, tuendeni sherehe, wako tu wanajileta. Maana napenda hii. Shereehe na pia mwaka mpya ni wakati wa wa kufuraikia yale umeweza kuyapata mwaka uliopita. Zile ni vitu umeweza kufanikisha katika ule mwaka unaweza kufuraikia na kuzelebrate. Pia napenda hii mwaka mwaka mpya manajlnaweza kueka malengwa mwaka ujao. Unaweza kusema malengo gani utafanya na kuangalia jinsi utakavyo yafanya ili uweze kuwa na maendeleo katika maisha yako.

Mchezaji ninaye mpenda sana ni ni mchezaji anayeitwa Ronaldo. Nina mpenda kwa sababu hua anaweredi mzuru wa kucheza na pia anachangamsha wakati anapiga ule mpira. Nilimuona akicheza nikiwa mdogo na nimekuja nikipenda mchezo wake na ule ujuzi alio nao katika kufunga mabao na pia kupepeta ule mpira. Ninapo muona uwa nasikia raha na nafurahia moyo wangu na anavyo chezea hile timu ya mpira. Pia inanifanya ninafurahia kwa sababu ameweza kushindia dhahabu ile timu yake na pia vikombe vingi sana kwa sababu ya ule uweredi wake. Ni mtu alie na disipline ama alie na amejiangalia, hapendi mambo ya vita na mavurugano. Ni mtu ambaye anaamuka bapema na kufanya mazoezi, anajifundisha ile kazi yake ya kupepeta mpira vizuri na anacheza vizuri na wenzake. Si mtu ambaye anatenga wenzake, ndio maana nampenda.

Rangi ninayoipenda zaidi ni samawati. Hii rangi huwa inanikumbusha kutulia, inanikumbusha wakati ambao maisha yalikuwa rahisi, wakati tulikuwa tunaenda camping ama kulala nje na wazazi wangu nikiwa mdogo, na tulikuwa nikilala nikiangalia juu naweza kuyaona yale mawingu yakiwa samawati na naweza kusikia kama hakuna kitu siwezi kukifanya. Huu wakati nilikuwa nasikia kutulia moyo na kujisikia kwamba hakuna kitu naweza, siwezi kukifanya. Kwa wakati huu ninamiliki vitu vingi ambavyo ni vya hio rangi, nina nguo nyingi ambazo niza hio rangi, nina mashiti ambayo nayatandika katika nyumba yangu, katika kitanda, na pia curtain zangu ama zile za kuweka kwa dirisha pia ni hile rangi na hua inanikumbusha sana hayo mambo ama hiyo rangi. Hii rangi ni napoiona huwa nauona ukuu wa mungu kwanza kwa sababu nakumbuka kwa mba bingu ziko samawati na pia inanikumbusha huo wakati kama nilipokuwa mdogo ya kwamba tulikuwa tunashikana kama familia kwa hivyo hata sasa wakati huu inainanipa ile kushikana na familia yangu na kuwa na ile mawazo ya kutoachilia familia hata tunapokuwa katika mambo mazito tukue pamoja kama familia. Hii rangi mimi huiona sana sana katika pia nyumba nyingi. Huwa zimepakwa rangi hii, manake watu wengi wanaipenda hii rangi. Kando na kuona mbingu na mawingu ambao huwa ni samawati kwa rangi, pia nyumba nyingi zimepakwa hii rangi.

Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni ya vanilla. Hii ni harufu ambayo huwa naisikia sana sana kwa chakula, hata kwa keki. Keki nyingi huwa zinawe kwa vanilla na hata vinywaji. Kama vile maziwa mala inawekwa pia vanilla. Nikisikia hiyo harufu huwa nakumbuka wakati ambao ilikuwa nibathide yangu nikiwa mdogo na nikaweza kunuliwa keki. Ambayo watu walikuja na kusherehekea ilikuwa ni wakati wa raha sana katika maisha yangu na ninapo kumbuka ninapo isikia hiyo harufu huwa na kumbuka hicho kipindi ile raha niliyokuwa nayo katika utoto wangu pia wazazi wangu walikuwa wanapenda sana kuninunulia hii keki na tunaweza kuikata pamoja isiwe tu ni wakati wa birthday ama wakati wa siku yangu wakuzaliwa pia wakati kuna sherehe zingine na hata bila sherehe tu walikua wanapenda kununua hii keki Nilikuwa napenda sana kuwambia muniletee keki ya vanila, keki ya vanila, walikua wakiileta. Hasa kwa sasa huwa na jinunulia mwenyewe lakini inanipa ile ukumbusho wa nikiwa mdogo. Napenda pia kununua maziwamala ambayo yamewekwa ile harufu ya vanila kwa sababu huwa nasikia nitamu na pia inanikumbusha pia mambo mazuri katika maisha yangu.